Huwa naenda mara moja kwa wiki Kwa sababu mimi ni mkristo sana sana huwa tunaenda mahali pa ibanda sisi huwa tunaenda kanisa na kanisa kanisa tunaenda Suku moja hiyo ni jumapili hiyo ndiyo tunaenda kanisani Mara moja tu na hiyo ni ngumu sana kuenda katikati juu uko kazi na inaeleweka tumezoea hivyo sisi.

Hospitari kwangu mimi ata huwa naeza kama mwaka kama moja kabra niende kanisa kulingana na unajua sasa na nashukuru mungu kwa sababu ya kukua na afya mzuri sigonjeki na siyuko ati nimeandikiwa kriniki mwaka mzima kama hii mwaka yenye imepita Hii mwaka yenye imepita mimi sijaenda kwa hospitali mara hata moja na nashukuru mungu kwa hayo ni ile tu unapata kama homa, homa si kitu ya kufanya uende hospitali, unakunywa tu maji na ndimu na unakuwa sawa Sasa mimi hospitali huwa siendi sana na mwaka mmoja hata si lazima niende, unashukuru sana.

Naam, siasa napenda kuzungumza na kama saa hizi kulingana na venye kuko huku Kenya ni kama huwezi tu kaa bila kuzungumza siasa Kila mahali ukienda siasa inakuguza siasa imekuwa lazima, lazima ni kitu utajipata umeongelelea, kwa matatu unasikia tu watu wameudhika na hii selikali mambo mingi mingi mbaya ukiangalia Inabidi siasa pia siasa napenda kuzungumza na sisi watu wa doo sisi ndio Tunategemewa tubadilishe serikali na uongozi na maisha yetu yawe yajayo. So siasa lazima tuongelele, napenda.

Mimi nimezoea kuingia kazi mapema na nimeona imenisaidia sana Nikiingia kazi mapema huwa naeza kufanya kazi mingi sana sana unajua kazi yangu ni ya kutembea kwa barabara sasa nikichelewa kuingia kazi Unapata ndio napata magari imefanya nichelewe kuingia. Unaona nachelewa siwezi fanya kazi mingi kwa hiyo siku juu kazi yangu ni ya kutembea na uhusiano yangu na mkubwa wangu Inadhoofika lakini kwa saa hizi nimekuwa nikiamka mapema naenda kazi natoka mapema Gari hata Zikikaa sana kabla zijae najipata juu nilingia mapema nimiweza kufika kufika kazi ni mapema na anaridhika sikuhizi ananipenda sana sasa hio inanisaidia sana.